Ndiyo, napenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu hunipa mtazamo tofauti kuhusu mambo mbali mbali. Kupitia maoni ya watu, naweza kuelewa jinsi wengine wanavyo fikiria, wanavyo hisi na wanavyo tafsili tarifa fulani. Hii, huwa hunisaidia kupanua uwelewa wangu na kuepuka kuangalia mambo ya mtazamo mmoja. Pia, maoni mtandaoni yanaweza kuwa chanzo kizuri cha kujifunza hasa kuhusu bidhaa. Huduma au maswala ya kijami hata hivyo huwq nachagua kwa makini ni maoni yapi ninayozingatia kwa sababu si yote ya yaana taarifa sawia yenye manufaa kwa jumla, kusoma maoni mtandaoni kunanisaidia kufanya maamuzi bora na kuwa na uwelewa mpana wa dunia ya kijidigitali.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa utulivu na kunisaidia kuzingatia zaidi. Nikiwa nyumbani, naweza kupanga muda wangu vizuri bila kelele nyingi ya usumbufu wa ofisi lni. Pia, ninaokoa muda na pesa ambazo zingetumika kusafiri na hiyo hunipa nafasi ya kupumzika au kufanya mambo mengine muhimu. Kufanya kazi nyumbani huniruhusu kuwa huru zaidi, kuchagua mazingira ninayopenda na hata kufanya kazi nikiwa nimevaa mavazi ya kawaida. Ingawa wakati mwingine inahitaji nidhamu kubwa ili kuepuka uvivu kwa ujumla naona ni njia nzuri ya kuongeza tija na kurahisisha maisha.